Napendelea mfumo wa simu wa android. Napenda android kwa sababu ni rahisi kutumia, inaruhusu kubandilishia mipango, kulingana na mahitaji yangu na pia inaprogram nyingi sana zinazonisaidia kazi mawasiliano na ubunifu. Pia ni raisi kuipata na kwa bei nafuu na inafaa kwa matumizi ya kila siku.

Ninajihisi kujiamini sana kuhusu wasilisho. Uwa naichukulia kama fursa ya kuonyesha ujuzi wangu na kushirikiana na mawazo yangu kwa uwazi. Ninapofanya wasilisho uwa najianda vizuri na nazungumza kwa tulivu na kuwakikisha kuwa ujumbe wangu na uneleweka. Wasilisho hunipa nafasi ya kuonyesha uwezo wangu kwa kuwasiliana na kuongoza mazungumzo kwa ufasaha.

Napenda kuenda sinema mara chache, takriban mara moja au mbili kwa mwezi. Huwa naenda sinema ili kuburudika, kupumzika na kufurahia filamu mpya. Kuangalia filamu kwenye sinema hunipa uzoefu tofauti. Kwa sababu ya mazingira na ubora wa sauti. Jambo ambalo huwa linafanya tukio liwe la kufurahisha zaidi.

Ndiyo, ni navaa miwani ya kuzuhia mwangaza mingi iniumize macho. Huwa na vaa hasa wakati ninapotumia simu au kufanya kazi kwa muda mrefu ili kulinda macho yangu. Miwani hiyo hunisaidia kupunguza mwanga mkali na kufanya macho yangu yajihisi vyema zaindi.

Ndiyo, napenda kununua vitu mtandaoni kwa sababu ni rahisi na huokoa munda. Ninaweza pia kulinganisha bei, kuchagua bidhaa ninazo zihitaji na kuagiza nikiwa nyumbani. Pia, hunisaidia kupata vitu ambavyo wakati mwingine havipatikani kwa urahisi katika maduka ya kawainda huku kijijini.

Kila siku napendelea kutumia njia ya kutembea kuenda sehemu mbali mbali. Maanake huwa sisafiri mbali sani. Kutembea huwa kuna nisaindia kuwa na afya njema, kuimarisha misuli ya mwili na kuna nifanya ninjisikie nikiwa mchangamfu. Pia hii ni njia nzuri ya kufikiria, ya kupumzika na kuangalia mazingira ya navyo pendeza. Ingawa njia hii inaweza chukua munda na penda na ipenda sana kwa sababu ni huru na inatoa nafasi ya kufurahia kila hatua inapokuwa jiani.

Ndiyo napenda chakula cha haraka hasa wakati ambapo nimesafiri Mara kwa mara pia nikiwa nyumbani nakipenda hicho chakula hasa ambacho kimepikwa mahali ambapo ni safi na panapendeza Hata hivyo sipendi kukila sana kila siku manake kinaweza dhuru afya yangu na kuniletea matatizo ya kiafya Napendelea sana kula chakula cha nyumbani ambacho nina uhakika kimeandaliwa vipi na kimetoka wapi.

Napenda kusikiza redio. Redio hunipa habari burudani na muziki ninapokuwa nikifanya shughuli zangu za kila siku. Pia inanisaidia kufahamu yanayoendelea katika jamii yetu na dunia mzima kwa ujumla. Kusikiliza redio hunifanya nijihisi karibu na matukio ya hivi sasa na kuelewa zaidi kipi kinachoendelea katika tahaluma mbali mbali.

Napendelea zaindi kuandika. Kuandika, kuna nisaindia kueleza mawazo na hisia zangu kwa kina zaindi kuliko kusoma. Hata hivyo, napenda pia kusoma. Kwani kuna nifundisha mambo mapya na kuna nisaindia kwa na msukumo wa kuandika vizuri. Pia, kuna panua fahamu zangu kuelewa mambo mingi. Kuandika na kusoma pamoja hufanya hujuzi wangu wa muwasiliano kuwa bora zaindi.

Napenda zaidi kuchora. Kuchora huwa kunanisaindia kueleza mawazo yangu kwa ubunifu zaidi na kwa njia ya picha. Hata hivyo kupaka rangi pia ni jambo nzuri. Lakini napata furaha zaidi ninapokuwa na penseli mkononi nikichora. Michoro yangu na pia nikiunda vitu mpya kutokana na mawazo yangu.

Napenda sana chumbani mwangu mkulala. Na kipenda sana kwa sababu ni mahali ambapo mimi hufanya shughuli zangu za kibinafsi bila kupata kusumbuliwa na mtu yoyote. Mahali ambapo naeza andika, naeza andurusu, naeza fanya shughuli zangu za kila siku za kibinafsi. Na pia napapenda sana maana ni mahali ambapo huwa na lala nspumzika na ombea pale pale. Ndiposa nikiwa hapo nahisi furaha amani na utulivu kwa njia tofauti sana.

Ninakipawa cha ubunifu sana. Napenda kuandika hadithi, kusimulia hadithi na pia kushirikisha mawazo yangu kwa njia mingi ambazo nizakiubunifu. Aidha, ninakipawa cha kushughulikia kazi za kijijini na za nyumbani kwa ustadi. Na hili huwa linanisaidia kuwa na ufanisi na kufurahia kile ninachokifanya. Ubunifu huu unanisaidia pia kuunda suluhisho za changamoto mbali mbali nyumbani na pia maisha ya watu wengi kwa jumla.

Napenda sana sanaa ya uchoraji na uandishi wa handithi. Kuunda picha na meneno hua kuna nisaindia kuelezea hisia zangu, mawazo na ndizi zangu kwa njia ya kipekee. Pia napenda musiki kwa sababu hua unanifanya ninjiihisi furaha na amani na mara nyingi hua inanipatia mtisha ya kuunda vitu mpya. Sanaa kwa kweli nisehemu muhimu ya maisha yangu.

Napendelea mazingira ya kazi ambayo ni tulivu na yenye mpangilio mzuri. Mazingira kama haya huwa yananisaidia kuzingatia kazi zangu vizuri kuwa na utulivu wa akili na kuongezea hamu ya kufanya kazi. Pia napenda kuwa karibu na wenzangu wanaoshirikiana vyema. Kwani pia ushirikiano hujenga hamu njema ya kufanya kazi. Kwa jumla napenda mazingira ambayo huwa yanachangia ubunifu na amani kazini.

Mimi ni mtu wa kuamka mapema. Napenda kuanza siku yangu asubuhi na mapema. Kwa sababu huwa nakuwa na nguvu nyingi akili iko tulivu. Sasa kuamka mapema huwa kunanisaindia sana kupanga siku yangu vizuri, kufanya kazi kwa utulivu na kukamilisha majukumu yangu kwa wakati unaofaa. Asubuhi huwa inanipa motisha kwa kwanza vyema.

Napenda kupata mafunzo yanayo husiana na ujuzi wa kazi yangu na maendeleo ya kibinafsi. Kwa mfano, mafunzo ya jinsi ya kusimamia muda, kufanya kazi kwa ufanisi na kuwasiliana vizuri na wenzangu na jinsi nitakavyokuwa kwa taaluma yangu. Pia napenda mafunzo yanayo ahidi kuongeza ubunifu na kutatua matatizo kwa njia bora. Mafunzo hayo huwa yananisaidia kukua kikazi na kibinafsi.

Huwa na linda mazingira kwa kupanda miti na mimea, vile vile huwa simwagi maji oviyo hovyo na naimiza marafiki wangu na familia yangu kutunza mazingira kwa kuwakikisha mahali wanapoishi ni safi na vile vile wanatunza maji na kupanda mimea.

Ninawianisha kazi na maisha yangu ya kibinafsi kwa kupanga munda vizuri. Kila siku huwa naratiba ya kazi, lakini pia nakikisha inapata munda wakupumzika kuwa na familia na kushugulikia maswala ya kibinafsi. Hii huwa inanisaindia kuwa na utulivu kwa kufanya kazi na ufanisi sahindi. Na pia inafanya nifurahie maisha yangu binafsi bila kuwa na msongo wa mawazo.

Shughuli yangu ya kupendezwa ni kuandika na kusimulia hadithi. Napenda kuandika hadithi zenye maana na pia kushirikisha hisia na mawazo yangu kwa wengine. Pia napenda kusoma kwani huwa kunapanua ufahamu wangu na kunipa msukumo wakuunda vitu mpya. Shughuli hizi huwa zinanifanya nijihisi mwenye furaha, amani na kuridhika moyoni.

Napenda kutazama michezo kuliko kucheza. Napenda kuangalia michezo ya kandanda, riadha na michezo ya olimpiki kwa sababu we inanipa furaha na kuniacha na msisimiko na pia huw inanifundisha mbinu mbali mbali za kushirikiana na kuonyesha uvumilivu. Hata hivyo, napenda pia kucheza mchezo mbalimbali mara kwa mara kwa sababu ya afya yangu na pia inanitia nguvu.

Napendelea kitanda kizuri. Kizuri ambacho, kitanipa usingizi mwema, kinizuie kupata ugonjwa kama kuumwa na mgongo, au kuamka kama ni mechoka. Napenda pia kuandaa kitanda changu ninapoamka kiwe kinapendeza, na pia kuhakikisha malazi yangu ni safi kila wakati. Hiyo hunizuia kupata magonjwa kama vile homa kutokana na vumbi, inayongia chumbani, mara kwa mara, ninapoacha, dirisha zikiwa zimefunguliwa. Hivyo mimi napenda kitanda kizuri kila mara.

Laa, sipendi kula samaki, sipendi kula nyama ya aina yoyote ile. Huwa, hainiharibikii kwa mwili, bali tu ni kutototaka hicho chakula. Napenda kula, mimea, sana sana. Pia napenda mayai na maziwa. Lakini samaki au aina yoyote ya nyama, mimi sipendi.

Linda kutokana na vitisho vya mtao ndaoni kwa kuwa makini na taarifa ni nazo shiriki. Siyo kila mtu anayeweza kwa mini wa mta ndaoni. Kwa hivyo, huwa siweki taarifa binafsi au za familia kwenye mita ndao. Pia, nikipokea ujumba wakutisha huwa na arifu watu wa mamlaka au kutumia njia rasmi ya kurepoti vitisho hivyo na pia nazulisha wapendwa wangu wote. Hii huwa inanisaindia kuwa salama na kudumisha amani ya kili yangu kila mara.

Uzoefu wangu wa kazi umenifundisha nidhamu, uvumilivu na humuimu wa kupanga muda vizuri. Pia nimejifunza kushirikiana na wenzangu na kutatua matatizo kwanzia bora na kushugulikia changamoto kwa utulivu. Kila kazi nayo kamilisha uwe inanisaindia kukuza ujuzi wangu na kunifanya niwe na ujasiri zaidi katika kufanya majukumi yangu ya kila.

Wakati wa njua kali, napendelea kukaa ndani na kufanya shughuli tulivu kama kuangalia filamu au kufanya shughuli za ndani. Hii, huwa inanisaindia kuepuka njoto kali na kupumzika. Na pia kufurahia wakati wangu wa burundani. Kuangalia filamu, pia huwa inanipa nafasi ya kunjifurahisha na kuondoa msongo wa mawazo wa kila siku na uchovu.

Ambulia mabandiliko kazini kwa kuwa makini na kufuata mchakato mzima wa mabandiliko. Kwa kawainda, huwa nachunguza ni sehemu gani zinahitaji kuboreshwa nauliza maoni kwa wenzangu na kushirikiana na timu yangu ili kuhakikisha mabandiliko yanatekelezwa kwa ufanisi. Pia huwa nachukua hatua za kujifunza na kubandilika haraka hili kuhakikisha kazi inaendelea bila usumbufu mkubwa. Kwa njia hii, mabandiliko yanakua na fursa ya maendeleo bandala ya changamoto kwangu.

Ndiyo, huwa nanunua vitu kutumia simu. Huwa inanipa nafasi ya kutumia muda. Wenye ningeenda kununua vitu sokoni kwa kazi zingine. Pia ni rahisi kutazama bei na kujua kama nina uwezo wa kununua hiyo ama inaniwezesha kuendea vitu vingine kuliko hivyo. Mara nyingi, pia ni mzuri manake vitu uletwa nyumbani. Na pia uwa mzuri zaidi manake uwa inanisaidia kuweka pesa ambazo ningetumia kwa nauli ya kuenda kuleta hizo vitu kwa kazi zingine. Manake mara nyingi uwa zinaletwa bila kulipia hiyo.

Napenda kuzungumza na familia yangu, hasa wakati wa jioni tukipumzika na tukikunywa chai au baada ya kula chakula cha jioni. Pia napenda tukicheza au kutembea mahali pakustarehe na kuongea pamoja na pia kujuliana hali kwa wingi. Mara mingi pia napenda tukitazama michezo kama vile, riadha, michezo ya olimpiki au kandanda kwa pamoja. Hii hutufanya sisi wote kujawa na fura pamoja na pia huwa inaunda uhusiano wa karibu na kila mmoja.

Kumbu nzuri za shule ni wakati nilipokuwa na marafiki wangu na walimu ambao pia walikua wakirafiki na msahada. Mukumbwa kwangu, pia napenda kukumbuka michezo ya shule, mashindano ya sanaa hasa, na siku tulizokuwa tukishirikiana kwenye shuguli za pamoja. Kila tukiwela furaha, lili nifanya niwe karibu na wenzangu na kuunda kumbu kumbu ambazo wanazizamini andi leo. Shule ilikuwa mali pa kujifunza, kucheka na kupata marafiki wa maisha.

Naoga mara mbili kwa siku. Asubui baada ya kuamka na jioni kabla ni lale. Nikioga asubui na inanisaidia kuendelea na kazi zangu za kila siku. Na kuoga jioni hua kunaniwezesha kupumzika vyema na napata usingizi mzuri. Ndiposa napenda kuoga mara mbili kwa siku. Mara nyingine hua naoga mara tatu kwa siku. Wakati ya ambapo ni na muda na nimeshinda nyumbani. Wanaoga ili kwa hakikisha kuwa niko katika hali ya furaha na jihisi nikuwa na utulivu hasa siku za joto.

Leo kuna njua Nahisi kukiwa na joto na nimevaa dera sababu ya joto maanake ni rahisi na hiwezi kunipa joto mingi sana mwilini Napenda hii hali ya hewa ikiwa hivi manake inawezesha mtu kufanya kazi zake bila kuogopa kupato na baridi na pia kuna munda mzuri wa kumaliza kasi ya haraka. Pia napenda hali ikuwa hivi manake watoto uwa wanacheza viema bila sisi wazazi kuhofia kuwa watashikuwa na baridi wakichezea nje ya nyumba. Nataka kufanya nini kukua hivi nataka kutengeneza mtoto wangu nywele.

Nalinda faraja yangu mtandaoni kwa kuhakikisha kuwa si bionzi viungo visivyo julikana. Pia nachagua kwa makini tarifa ambazo nashiriki na kwenye mitandao ya jamii nahakikisha kuwa mipangilio ya faraja iko sawa. Zaidi ya hapo na najiadhari sana na watu nisiowajua mitandaoni hasa wale wanao sema mambo yasiyo faa ili kulinda usalama wangu.

Ndiyo, napenda kuimba sana. Kuimba, huwa inanifanya njihisi huru na mwenye furaha. Na pia, inanisaindia kupunguza msongo wa mawazo. Wakati mwingine, huwa naimba nikuwa peke yangu au tutuwa na marafiki au pamoja na mtoto wangu. Hasa nikisikia wimbo ninao upenda kiimbaji changu cha kuimba kinatokelezea wazi tu na kuimba huwa inanipa amani ya moyo mara mingi.

Kila siku hua natembea Mara mingi kwa sababu si safari ndefu na kutembea hua kuna nisaidia kiafya yangu Manake kutembea kwenyewe ni mazoezi Pia nikitembea hua naangalia mazingira yanavyopendeza Napatana na marafiki au jamii ambao tunajuliana hali kwa kila siku inakuza uhusiano mwema baina ya jamii Pia huwa naelewa jinsi hali ya anga ilivyo na jinsi majirani zangu wanaendelea na pia nangalia bushtanini yangu vizuri nikiona vile kunavyoendelea kila siku.

Wakati wa mapumziko ya mchana napenda kuzungumza na marafiki wangu na pia napenda kukula chakula kindogo hau kunywa chai Mara nyingine pia napenda kuwapigia jamii yangu simu na kuwajulia hali hao Hii uwe inanisaindia kupumzika kindogo kutokana na kazi na kuendelea na shughuli zangu nikiwa na ngupu mpya mapumziko huwa ni muhimu na uwa yanakikisha kuwa niko maakini bandae katika kazi.

Nahifadhi data yangu kwa vifaa salama kama vile simu yangu au kwa kompyuta yangu au huduma za kuhifadhi data mtandaoni. Zinazotambulika na pia ni salama pia huwa naandika kwa kitabu. Nahakikisha kuwa nywila na mipangulio ya faraga ni dhabiti ili kulinda taarifa zangu za kibinafsi. Hii inanisaidia kuhakikisha kuwa data yangu inabaki salama na inaweza kupatikana wakati wowote mahali popote ninapohitaji.

Napenda sana kuandika. Kuandika huwa inisaidia kujielezea kwa mawazo yangu na hisia zangu na kwa kina zaidi kuliko kusoma. Ila napenda pia kusoma manake hua kunanipa maarifa zaidi na kukuza ubunifu. Na kupanua ufahamu wangu wa mambo mengi. Pia unanitia msukumo mpya wa kuandika vizuri zaidi na kuandika na kusoma pamoja huwa inanifanya ujuzi wangu kuweza kujulikana na pia inaniwezesha kuwasilisha ujuzi wangu kwa hali juu sana.

Ninaitaji kuimarisha ujuzi wangu wa coding. Asa katika lugha mpya za programu na mbinu za kisasa za maendeleo ya mtandao na programu za simu. Ingawa nina ujuzi wa msingi na penda kujifunza zaidi kuhusu hall gatherings, data structures na framework za kisasa ilikuwa na ufanisi zaidi katika kuunda mirandi ya programu. Napenda kuimarisha ujuzi huu ili kunisaindia kuwa mtaalam bora na kushiriki miradi yenye ubunifu na yenye mapato mema zaidi.

Ndiyo, nafuata matukio ya kima taifa. Mimi ni mtu ambaye napenda kujua habari zinapotokea tu na zifuatilia kwa kima akini. Hasa, matukio muhimu sana katika taifa ama pia ulimwengu mzima. Mimi ni fani mkuu wa historia, wa siasa, wa elimu, wa mambo ya afya, sera mpya za inchi na dunia mzima. Nafuatilia mambo mengi sana ili niwe mbele katika ayo mambo na penda kuwa kilelezo chema katika jamii kuwa kujua mambo ya nayoendelea nchini ni muhimu, ni bora na pia inaonyesha kuwa mimi ni mtu ambaye amesoma.

Napenda mbwa kuliko paka. Mbwa anatumika kutupia usalama. Mbwa anaezatulindia shamba, atulinde nyumbani na pia mifugo. Hivyo basi mimi napenda mbwa. Mara mingi kukiwa na atari, mbwa huweza kumbweka na kujulisha kuwa kuna hali ya tari. Ambapo mtu anajipanga kukinga hiyo hatari ama nchinsi atakavyo pambana navyo.

Naenda hospitali mara mingi sana kwa mwaka. Si lazima tu niwe mgonjwa bali naenda kujua afya yangu. Mara naenda kuangaliwa kama damu inanitosha mwili, kama meno yangu yako sahihi. Macho yangu pia huwa naenda mara kwa mara kuangaliwa ili kuzuia kukukua na shinda ambazo zinaeza niletea shinda kubwa baadaye. Mara mingi pia huwa naenda hospitali nikiwa mgonjwa ili kujuliwa hali. Juzi tu nilifanyiwa upasuaji na jana nilitoka hospitali ili kuweza kuangaliwa hali yangu. Yani mara kwa mara mimi inanibidi niende hospitali ili nikae sahihi nikijua hali yangu ya mwili iko sawa.

Nina mahusiano mema kabisa na wazee wangu, na waheshimu, na wapenda, na wajali, na pia wananipenda, wananiheshimu, na kunijali. Na wadhamini sana, maana yake ninapo hitaji msaada wowote, iwe wakifedha, wakimawazo, ama pia wakisaikolojia, wako nami. Na wapenda sana, maana yake hawa wazee wangu, wananilea vyema, wanakikisha kuwa, najua kitu ambacho ni sahihi, na siyo sahihi kwa njia ya heshima, na njia pia ya kunilinda.

Napendelea chakula chenye radha ya asili. Chakula kama jiki huwa kinanifuraisha, kinanitia hamu zaidi ya kula na pia inafanya nijiisi vizuri na vile vile inatoa nguvu za mwili. Napenda pia kujaribu radha mpya kutoka kwenye vyakula mbali mbali ili kuongeza uzoefu wangu wa chakula ambacho ninakila. Napenda pia kujaribu kupika haina mpya za mapishi.

Ndiyo, nimiwai kufanya yoga. Hasa baada ya kupata mtoto wangu. Hili mwili wangu uwe sawa, akili pia ilinisaidia. Na hili mwili wangu urudi kwa ile hali sawa. Na kutoa yale mafuta niliyo yapata wakati nilikua mjamzito na pia baada ya kupata mtoto kulingana na vile vyakula ambavyo nililishwa nyumbani. Na pia napenda kufanya yoga mara mingi sana. Hayo ndio mazoezi ninayopenda sana.

Nikitazama inje kwa dirisha yangu naona mimea ya aina mbali mbali miti na pia miti iliona matunda. Pia kwa umbali sana naona milima. Nakumbuka wakati ambapo kumenyesha kama huu msimu tulioko wa masika napenda sana kutazama nje. Manake kuna kuwa na rangi ya kupendeza ya kijani. Pia naona miti vile ilivyotoa matunda na nafurahia nikiona hivyo. Huwa nahisi nikiwa na furaha na hali ya kutulia ninapotazama inje manake napenda kile ninachokiona inje mazingira ya napendeza hali ya hewa inavutia mimea inavutia.

Napenda kuvaa suruali kuliko sketi. Suruali hunifanya nijihisi mraisi, nijihisi mwepesi, pia nijihisi katika ile ni kwa sawa kabisa. Maramingi sketi huwa hazitengenezwi ndefu ama ni vigumu kupata refu na pia ukipata refu ne zapata ambayo ainitoshei vizuri. Lakini suruali maramingi ukua katika mwili wangu kwa sawia na ina nika vizuri kabisa. Pia kama mama kwa shughuli zangu za kucheza hapa na pale, suruali ndiyo ilio na nidhamu sana. Na pia ina nidhamu sana tukucheza ni kirurukaka inje na mtoto wangu. Na pia katika kutembea hasaa huku kijijini. Maramingi tunaruka mitaro, tunapitia barabara ambazo wa zipendesi. Hivyo basi, mimi napenda suruali.

Nakaa hadi saa tano usiku. Huo muda nakaa sababu nahakikisha kuwa nishakamilisha kazi zangu za kila siku, nishaandika angalau, hadithi, kurasa moja, ama mbili hivi, nahakikisha kuwa mtoto wangu akiamka atapata kitu cha kula, na vilevile nahakikisha kila kitu iko sawia kuanzia siku inayofuata.

Napenda umoja, upendo na uhusiano mwema uliopo kwa mtaa wangu. Watu wanaishi pamoja, kama jamii moja, ama kama ndugu, wa toka nitoke. Napenda sana iyo hali, napenda vile kulivyo na usalama mwema, kulivyo na amani, kulivyo na kuelewana. Napenda sana pia vile watu wanajali wengine mtu akisikia kuwa umepata maafa ama uko na hali mbaya wanakimbia wote kuja kukujulia hali. Hilo ni jambo ambalo napendelea na natamani sana maishani mwangu kuishi katika mitaa ilivyo kama hii hapa.

Ndiyo, napenda msiki wa jadi, hasaa wa lugha yangu ya mama. Maanake inanifundisha mambo ya jamii yangu ambayo yalikuwa hapo awali, inaniwezesha kujua mahali nilipotoka, mahali e babu yangu, nyanyangu walitoka, walivyoishi, naweza kuwafamu zaindi, na inanipa hali ya kunzivunia na hali ya kujua mimi, hapa ndipo kwetu, hapa ndipo nimetoka, hivi ndivo sisi tunafanya mambo inanitia hali ya furaha na pia nafurai kuwa mmoja wa hii nzami yetu.

Ndoto yangu kuu ni kuhakikisha kuwa nimepata degree kubwa zaidi kwa hii tahaluma ni nanayosomea. Ningefurahi sana kuwa binti wa kwanza katika kijiji chetu, katika ukoo wangu na katika wadi mzima kuwa ni mimi binti wa kwanza kupata hiyo degree ya juu zaidii kwa hii tahaluma katika eneo hili. Sasa hiyo ni ndoto ambayo kila siku ninaomba mungu aweze kufanikisha na pia mimi natia juhundi ili iweze kufanikiwa.

Madhari nzuri hambayo ni mewai kuona ni yale ya bonde laufa. Madhari hayo yamejaa miteremko ya milima, maziwa na mashamba makubwa. Nilifrai sana kuona wanyama waporini na kupumzika kwenye mazingira tulivu kama hayo. Kumbu kumbu hii ili nifanya nijiisi karibu na hasili na kuithamini zaindi inchi yangu. Kwa kuwa inarasili mali mingi akika.

Mfanya biashara bora ambaye na mjua ni kakangu mkubwa. Kwa sababu nampenda sana ni sababu anasema kuwa. Kwa biashara, hakuna ndugu, hakuna jama, hakuna mpenzi. Biyashara ni biyashara. Tukingiza mambo ya upendo kwa biyashara inasambaratika. Ndipo sana mpenda. Kitu ya ajaabu nishawahi shuhudia ama nishawahi ona akiniambia ni kuwa. Siku moja nilimuambia, mi ni dadako wa kipekee, akaniambia, dandangu wakipeke, tutafanya hivyo siku ngapi kama hatujarudi nyumbani kula taabu, hatuna mbele wala nyuma. Kuhili ni kitu cha ajabu, manake si raisi watu kusema hivyo asa kwa mtu yule unakika anakupenda asili mia mia. Ni nahisi kuwa anafanya yashara yake kwanzia ya kitahaluma na ya kistandi. Manake anajua mipaka ambayo inafaa kueshimiwa, anajua pia jinsi ya kuhfadhi pesa, ana uwelewa mkubwa sana kuhusu biashara na pia kifedha. Nampenda sana na njivunia sana kwa karibu na yeye na kuelewa mambo kutoka kwake moja kwa moja.

Kinachonipa motisha kazini ni kuona matokeo ya kazi yangu, na pia kufanikisha malengo na kushirikiana na wenzangu wenye msukumo mzuri. Pia pongezi, maoni chanya na changamoto mpya zinazoniamazisha kufanya kazi kwa bidii zaidi. Kujua kuwa kazi yangu inasaidia wengine, au inachangia maendelo ya jumla huwa inanipa furaha na motisha ya kila siku kufanya kazi yangu.

Napenda mchezo wa riadha sababu napenda riadha ni kwa sababu ina nifanya nivunie nchi yangu maanake wengi ambao wanashinda ni wa nchi ambayo ni mitoka mimi na mpenda sana faith Kipyegon ambaye ni mwana riadha na mkimbiaji ambaye ameshinda medali za za dhahabu mara nyingi kwambio za mita elfu moja na miatano katika olimpik na matawi ya dunia na hisi furaha sana na na isi hali ya kujivunia nikiona kuwa shule ya wakimbiazi ya riada ya Kenya ambayo yuko bonde laufa inatoa mabingwa. Iyo inanifanya nijivunie na kuwisi na furaha sana nikijua sisi nchini tunafunza, tunalea na wanariadha bora wanatoka nchini.

Kabla ya kulala usiku, huwa naangalia ratiba ya kesho na pia kuangalia ya leo na kuona mambo ambayo nilitimiza na yale sikuweza kutimiza. Kama nimetimiza yote, huwa najipa pongezi na nahisi furaha sana. Pia, huwa naangalia ratiba ya kesho ili ni hakikishe kuwa sitapoteza muda kwa jambo ambalo si la muhimu sana. Waendae mwisho kabisa ndiposa niweze kulala, huwa naomba na namshukuru maulana kwa siku hiyo na kumuomba anipe usingizi mwema niraukie siku inayofuata.

Napendelea kunywa chai zaindi kuliko kahawa. Chai hunipa furaha na unifanya ninjihisi mtulivu. Hasa asubuhi au wakati wa mapumziko. Pia napenda ladha yake na njinsi inavyonipa nguvu kindogo bila kuadhiri usingizi wangu. Na pia ni rahisi mtoto wangu akipata nikikunywa chai nampa. Lakini kahawa siwezi manake inaezamfanya akae muda mrefu bila kulala.

Ndio, nitapiga kura mwaka wa 2027. Sijawahi piga kura tena, lakini nitahakikisha kuwa nitapiga kura huo mwaka. Najua kupiga kura inanipea hiyo haki ya kuchagua ni nani nataka na ni nani staki. Na najua kuwa kura moja ina maana katika uchaguzi. Ndiposa nitahakikisha kuwa nimepiga kura. Pia nitawatia morali, watu wa jamii yangu, kijiji, marafiki, sote, tuende uwanjani na tupige kura.

Malengo yangu katika kazi ni kukuza ujuzi wangu, kufanya kazi kwa bidii na uadilifu na kutokea na kutoa matokeo bora. Natamani kuendelea kujifunza, kupanda ngazi kitaaluma na kuwa mtu anayeaminika kazini. Pia, nalenga kutumia kazi yangu ili kusaidia wengine na kuchangia maendeleo ya jamii kwa ujumla.

Aina ya keki ninayoipenda ni keki ya vanila. Napenda ladha yake laini na harufu yake nzuri. Pia ni rahisi kuifurahia wakati wa sherehe au pamoja na kikombe cha chai. Naipenda zaidi kwa kuwa familia yangu pia inaipenda kuliko aina zingine zote za keki. Inakua rahisi sana sisi wote kufurahia pamoja manake hakuna mwenye atakwazika.

Ndiyo, napenda kusoma maoni mtandaoni. Huwa inanisaindia kulewa mitazamo ya watu tofauti na pia kunzifunza mambo mapya na kufanya maamuzi bora. Pia, uwa ina nisaindia kuboresha mawazo yangu na kuwasiliana vizuri na watu wengine.